Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala. Sababu ni kwamba ni chumba ambacho kwanza kina siri ni chumba ambacho kwa mara nyingi hakitembelewi na watu wengi. Pili, ni chumba ambacho baada ya uchovu wa siku nzima. Unaingia katika chumba kile unaweza tuliza akili. Pili unaweza ingia pale ukalala. Unaweza ingia pale wakati unahitaji kuwa peke yako. Upate utulivu fulani, uweze kuwaza, uweze kuomba naamini kwamba chumba kile cha kulala ni chumba muhimu zaidi katika chumba changu.

Sera ambayo naona kwamba ni muhimu katika kampuni kwanza ni sera ya usawa. Nahisi kwamba sera ya usawa ni kitu bora zaidi katika kampuni tunapo hudumia watu kwa hali ya usawa. Pasipo na mapendeleo, pasipo na ubaguzi wa rangi, pasipo na ubaguzi kwamba huyu ni mume, huyu ni mke, pasipo na ubaguzi kwamba huyu ni tajiri au huyu ni maskini na hisi kwamba sera ya usawa ni kitu muhimu zaidi katika kampuni.

Je, unafahamu majirani zako? Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu, maana ni watu wangwana, ni watu wazuri, ni majirani wazuri, na ni watu ungependa pia hata wewe kuishi nao maana ni watu watulivu ni watu hawana mambo mengi ni watu wenye busara ni watu wenye mawaidha na ni watu pia wenye upendo.

Kwa mara nyingi mimi hutumia kompyuta kwa mawasiliano, pili kazi ya kompyuta ambayo mimi hutumia ni kazi ya kufanya marekebisho baada ya kupiga picha huja pale naeza rekebisha makosa yaliyomo pale vile vile natumia kompyuta kufanya kazi ya mitandaoni.

Katika kutathmini kazi yangu nahisi kwamba niko katika malengo ya juu kabisa katika kazi yangu na sina lolote la kujutia naamini kwamba ninapo jitathmini ni kwamba malengo yangu yako sawa na yanaendelea kuongezeka na kupepea juu zaidi.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kurekebisha makompyuta, kutengeneza vidude katika kompyuta kwa lugha kimombo softwares. Ningependa kuwa na ule ujuzi kwa maana ni ujuzi ambao unapoangalia dunia ya sasa ama wakati huu mambo mengi yanaelekea katika mfumo wa kutumia kompyuta. Ina maana kwamba utanifaa zaidi katika siku ambazo zinapokuja.

Kitu ambacho nigependa kujifunza ni kuunda programu za kompyuta. Hali maarufu au software engineering ambapo naweza kuunda programu pia ambazo. Zinaweza suluhisha mambo tofauti tofauti. Tunapoangalia katika dunia ya sasa mambo mingi yameenda digitali na kila kitu ni kama kinaegemea kompyuta. Sasa ningependa kujifunza jinsi ya kutengeneza programu za kompyuta ili ziweze suluhisha matatizo mengi hapa duniani.

Kifaa changu nakichaji kwa mara nyingi nakichaji mara moja kwa siku. Usiku unapowadia napoenda kupumzika ndiyo wakati mwafaka ambapo nakieka katika chaji nashukuru kwamba kina makaa mazuri ambayo yanakiezesha kumaliza siku pasipo na kuhitaji chaji tena.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi mtendea mtu mwingine ni wakati mmoja nilipo kuwa katika harakati zangu za kwenda kazini. Nilikutana na bwana mmoja aliekua akitembea barabarani kwa miguu. Nilipo simamisha gari nikamuuliza anapokwenda kwa hakika aliniambia simu ambayo ni mbahali zaidi ya kilomita mia mbili ishirini hivi. Ili nibidi ni mbebe na gari langu mpaka mahali nilikuwa nafikia kutoka pale ili nibidi niingie mfukoni nigharamike kumweka katika gari ili aweze kwenda mpaka anapo kwenda nyumbani kwake nahisi kwamba icho ndicho kitendo chema nilo itenda katika maisha yangu.

Kitu kinachonifanya nifurahi zaidi ni ninapopata ya kwamba natangamana na watu wageni katika maisha yangu. Vile vile kitu kinachonifanya nifurahi zaidi ni ninapoona kwamba nimemsaidia mtu na ametoka katika hali ngumu ya maisha ambayo alikuwa nao nahisi kwamba hicho ndicho kitu kinachonifurahisha zaidi.

Inapo fika siku ya wikendi haswa siku ya Jumamosi, ninapo amka mi ujushugulisha na kufanya kazi za nyumbani kidogo kidogo. Inapofika nyakati za mchana, mimi huenda kutazama mpira wakandanda. Kutoka pale inapowadia jioni, mimi huenda katika majumba ya sherehe kupata kahawa kidogo, kujiburudisha na kutangamana na marafiki. Inapo fika siku ya Jumapili, mimi huamka alfajiri kujiandaa na kuenda kanisani. Baada ya kutoka kanisani, mimi hupitia katika mkahawa, kuburudika, kujipa chakula cha mchana. Na kwa mara nyingine wakati wajioni unapowadia, mimi huenda katika makumbi ya sinema, kutazama sinema, kufurahi na ndugu na marafiki wenzangu. Hayo ndiyo na yafanya haswa wakati wa wikendi kwa mara nyingi na ni mambo ambayo unifuraisha, unipa nguvu nyingi, au nguvu mpya za kuanza wiki inayofuata.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo pana amani, mahali ambapo pana utulivu, na vile vile napenda kukaa mahali ambapo kuna upendo. Mahali ambapo hamna upendo, hamna utulivu, kwa kweli mimi sipendi kukaa mahali pale. Napenda kukaa mahali patulivu na mahali pana amani maana amani ni msingi ya kila mafanikio.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kununua bidhaa katika mtandao, bidhaa ambavyo mimi huagiza kwa simu, kwa sababu unapoagiza bidhaa kazi hii hunipunguzia muda kwa maana bidha huletwa mpaka mlangoni. Kwa mara nyingine mimi huenda katika maduka ya jumla, kununua bidhaa zangu na wakati mwingine ninapotaka bidhaa kwa haraka mimi huenda katika maduka ya hapa mtaani na ninapotaka bidhaa kama vile mboga, matunda, kwa mara nyingi mimi huenda sokoni na kununua bidhaa zile.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza na sali na mshukuru mola wangu kwa kunilinda usiku kucha. Pili naenda na oga kutoka pale na pata kia mshakinywa. Baada ya hapo nina uhuru wangu wa kwenda kazini hayo ndiyo mambo na yofanya kila alfajiri na poamka na kwa wakati mwingine wakati nina muda mimi hufanya mazoezi ya mara kwa mara.

Ki ukweli nimewahi kutembelea ziwa Victoria kwa mara kama mbili hivi. Katika matembezi yangu niliweza kujionea mambo mapya na naamini ile ndio sehemu ilinivutia zaidi. Nilipoona wavuvi wakiingia baharini kuvua samaki wengine wanakimbia pale na boti za stima. Nilihisi kwamba ni sehemu ambayo ilinivutia zaidi katika maisha yangu.

Wakati wa likizo, mimi huchukua muda ule kujistawisha kwa kupitia kuusoma makala mbalimbali vile vile kujiunga katika makundi yanayo nipa mawaidha zaidi na kunifafanulia zaidi kuhusu kazi yangu, kuwatembelea walio mbele yangu kikazi, kunielimisha na kunijenga katika taaluma yangu.

Kwa mara nyingi, mimi hutoa sadaka katika sehemu za kuabudia. Na vile vile, mimi hutoa michango katika michango haswa ya kanisa, michango ya kuchangia watoto waende shule, michango katika maziko, na michango katika jamii wakati, michango ya kimaendeleo inahitajika. Mimi hutoa michango kila mahali mahali ambapo mchango wangu unahitajika.

Kitu nachopenda kununua zaidi ni chakula na vitu vingine vya matumizi pale nyumbani. Maana utapokuwa umeyatimiza yale majukumu ya nyumbani kwa kununua kitu kama vyakula. Utakuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi na hata kuwekeza kipato chako. Nahisi kwamba mahitaji madogo madogo ya nyumbani ni kitu cha muhimu. Cha kuzingatia na kununua zaidi kabla hujapiga hatua ya kununua vitu vingine.